Nikiwa kazini mimi napenda kuingia katika mitandao za kijamii kuweza kuona ya kwamba vile ambavyo vinanitumbuiza. Na hata kuweza kucheka kidogo. So napenda ya kwamba mimi nachukua simu yangu na kwenda kuangalia katika hiyo mitandao ya kijamii. Na pia mimi napenda kusoma, napenda kusoma Biblia ili nikaweza kuendelea kumjua Yesu naye mwokozi wangu maana yeye ndiye aliyeniweka huru leo. Na ninapenda pia hata nikiwa mapumziko kazini, nikaweze kuzungumza na wenzangu, nikaweze kuwajulia hali, nikaweze kuongea moja, mbili, tatu, au ili nikaweze kujua wanaendelea aje, maisha inawapeleka aje. Na hata kuweza kuongelelea mambo ambayo tunaweza kuweza kutia kasi kama wafanyakazi katika hiyo kiwanda na pia kuweza kuwa na ushirika mwema pia. Na pia ninapenda katika mapumziko yangu, napenda kula. Lazima nikule, maana kufanya kazi bila kula, hiyo ni mchezo sana. So napenda ya kwamba nikikuwa pale hivo. Natafuta mahali, naenda nakaa chini, nakula nakula nakula, maana ni masaa ya mapumziko. Masaa ya mapumziko ni masaa tu ya kurelax ya kuweza kuweka kitu kwa tumbo, ili ukaweze kuendelea. Masaa zingine napenda kulala. Usingizi ni mtamu. Najua unaweza kuwa unafanya kazi na umechoka, umechoka ile hata sijui nitasema aje. Lakini katika hii sehemu ya mapumziko, napenda kulala, napenda kufanya mambo, na nimeona ya kwamba. Kupitia hiyo wakati wa mapumziko nimeweza kutumia vizuri na kuweza kufanya vitu ambayo inanifurahisha.

Napenda kujaribu vyakula vipya maana vyakula ni muhimu na ukipata kitu ambayo hujakula ninapenda kujaribu nisikie kama ni tamu ama haina kama kimekarangwa vipi ni vitu tamu ama ni vitu mbaya. Lakini mimi nikona huu uzoevu wa kupenda kujaribu na kwanza nikiipata ile tamu nina shukuru na nina sema kwa nini sikujua hii chakula mbeleni maana nimesikia ni kitamu zaidi. So nina sema hivi. Napenda kujaribu vyakula vipya.